Jee unanunua vitu kwa kutumia simu ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu la kwanza linaharakisha mambo la pili ni rahisi na la tatu halipotezi muda ati kwa mfano umepatia muuzaji pesa mingi anastahili arudishe change lina harakisha mambo.

Ya nini wakati unahitaji msaada kazini? Wakati unahitaji msaada kazini, huwa naenda kwa mfanyikazi mwenzangu namueleza msaada ambao anataka anisaidie. Asipotatua iyo msaada nachukua chansi ingine kuenda kuuliza mkubwa wangu ambaye atanisaidia.

Nimawahi kuenda kwenye tamasha la mziki ndiyo. Nimawahi kuenda kwenye tamasha la mziki nakumbuka mwaka uliopita ambao ilikuwa tarehe ishirini na tatu mwezi wa Disemba kuna muimbaji ambaye ni mkubwa alitualika twende tukashereke na tukaskize nyimbo.

Mna rangi gani kwa ukuta wa chumba? Rangi ambayo napenda kwa ukuta wa chumba ni rangi lenye kijani hilo rangi huwa linakaa poa, linaleta mazingira poa, linaonesha upendo wa.

Hufanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika, kitu la kwanza ni kutafuta mwangaza. Kwa mfano naenda dukani nanunua kandol, kandol ili niweze kuleta mwangaza katika chumba. La pili nazima, nazima, taa langu, ndiyo, stima likirudi, lisifanye.

Aliye kufundisha jambo muhimu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu huwa ni mamangu wakati tunapokaa chini na mamangu kwanzia kitambo nikiwa mtoto mdogo huwa ananifundisha mambo ambayo ni muhimu kwa mfano vile unaeza kalishana na watu usiguze vitu za watu.

Je unapenda kupiga picha? Napenda kupiga picha sana kabisa. Kwa sababu napenda kupiga picha, ni ile inaleta kumbukumbu. Kwa mfano unaweza kuwa na rafiki ambaye mlipiga picha, lakini mkuwezesha naye kuvuka mwaka mwingine. Hio wakati unaangalia hiyo picha unamkumbuka yaani kumbukumbu.

Gani paki ya historia ungependa kutembelea? Mahali ningependa kutembela pa historia ni pahali mzee Jomo Kenyata ambaye alikuwa kiongozi wa kwanza katika Kenya. Ningetaka kutembea pahali alishikwa pahali alifungwa gerezani huwa natamani kutembea mahali hapo.

Napenda kutembea wapi, huwa napenda kutembea katika bunga la wanyama, huwa napenda wanyama sana, kuwaona wanyama kama vile simba, nyati, ndovu, nguruwe mwitu, panzi, kwa sababu wakopoa.

Matukio ya kitaifa. Naam nafuta matukio ya kitaifa kwa mfano nchi zingine ambazo zinaendelea na teknolojia huwa nafuata fuata sanasana biashara nafuata fuata vile biashara inaendelea nchi zingine. Pia nchi yetu nafuatia ambapo siasa vile inaendelea viongozi vile wanaongea pia nchi zingine.

Mbie kuhusu mziki unayaoupenda, mziki ninayopenda, kwanza mziki ninayoipenda ni reggae, na mziki ambayo naipenda sana inaitwa One Love, imeimbwa na Bob Male, huwa nasikiza huu mziki wakati napoenda kazini, wakati niko likizo kupumzika, napenda sana wimbo umeimbwa na Bob Male.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nikiwa utotoni nilikuwa napenda kukatika, nakumbuka nikiwa utotoni siku moja nilikatika kwenye kanisani ambapo nilikatika mzuli. Nakumbuka nilipatiwa zawadi, kadhalika kama vile pesa, nikapelekwa kuona bahari, wanyama.

Unapenda kula popcorn, ndio napenda kula popcorn kuna wakati napenda kula popcorn wakati ambapo tuko na familia. Tunaona cinema, ambayo ni cinema ya kuchekesha na familia na huwa inakuanga nzuri unapokula popcorn ukiangalia cinema ambayo unaipenda.

Hufanya nini usiku kabla ya kulala? Nafanya kabla ya kulala huwa kitu ya kwanza nachukunga daftari langu naandika ambayo nimetimiza na ambayo sijazitimiza kwa siku iyo imepita na siku yenye nimemaliza. Na pili nachukua kitabu nalisoma.

Umewahi kufanya yoga, ndiyo ni nimewahi kufanya yoga, nishaijaribu nikiwa shuleni ambao mwalimu, mwalimu wetu wa mchezo alitu, tukiwa uwanjani alitu, eleza kila mtu ajaribu kufanya yoga, na yoga siyo mche, siyo kitu rahisi nilijaribu lakini nika.

Napendelea shati au tishati. Napendelea shati kwa sababu shati ni nzuli, shati ni hili ambalo halina kola, ni shati ambalo ni, rahisi, ni shati ambalo nikivaa halikusumbui, halina mkono mrevu, ni shati ambalo hewa linaingia safi, ni shati ambalo linapendwa na watu wengi sana.

Lugha gani ngependa kujifunza? Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha la kichaina. Ni lugha la kichaina kwa sababu ninapenda kujifunza lugha la kichaina ni kwa sababu natakanga kupatana na, kupatana na mshauri moja ambaye anaitwa Jackie Chan. Ni mchezaji wa cinema ambaye nampenda sana.

Unapenda asali? Ndiyo asali. Kwa sababu napenda asali, asali ya kwanza inama manupa kwa mwili. La pili asali ni dawa. Asali laeza dawa inaeza ni dawa ya mifupa. Na pia asali inapakwa kwenye bulubandi. Unapokula.

Mafanikio gani ya binafsi unayodhamini kazini? Mafanikio ambayo ninadhamini kazini ya kibinafsi ni kwa sababu kuna siku niliweza kuunda kukuja na projekiti moja ambayo iliweza kusaidia kampuni, ikainua kampuni kujulikana, na sifa ya kampuni, ikapanda.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kama kuna siku, kwa mfano kuna siku mbili iliopita nilijaribu, vyakula vipya, kwa mfano nilijaribu kula, pizza, nilijaribu kula vyakula vya wahindi, vyakula vya kabila vingine kwa mfano,